Ndio, nimewai kulima. Nilianza kulima nikiwa mdogo nyumbani pamoja na familia yangu hasa wakati wa msimu wamuvua. Tulikuwa tunalima mazao kama mahindi, maharagwe na mboga za majani, na kazi hiyo ilinifundisha umuhimu wa bidii na subra. Ingawa sikuwa mkulima wa kitaaluma, uzoefu uo ulinisaidia kuelewa dhamani ya chakula na juhudi zinazo itajika kukipata.

Napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi kwa sababu ni rahisi kupata taarifa kwa haraka na wakati wowote. Habari mtandaoni unipa fursa ya kusoma kutoka vyanzo mbalimbali, kulinganisha taarifa na hata kuona video au maoni ya watu wengine.

Ndiyo nasoma gazeti ingawa si kila siku mara nyingi nasoma gazeti ili kufahamu habari za ndani ya nchi siasa na maswali ya kijamii yanayoathiri jamii kusoma gazeti unisaidia pia kuboresha uwelewa wangu na matukio ya sasa na wakati mwingine napenda kulisoma asubui kwa utulivu ili kuanza siku nikiwa na taarifa sahihi.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli. hAsa vile vilivyo raisi na visivyo vizito sana. Vipuli unifanya nijisikie nikiwa nimependeza na vinaongeza ujasiri wangu. Hasa ninapo vaa mavazi ya nayo lingana navyo. Hata hivyo, tunachagua kuvaa kulingana na tukio maana wakati mwingine napendelea mtindo wa kawaida usio na mapambo mengi.

Kwa kawaida, nasheherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana. Napenda kutumia muda huu na familia au marafiki wa karibu tukizungumza, tukicheka na kushukuru kwa mwaka mwingine wa maisha. Wakati mwingine hujitreat kwa chakula ninachokipenda au hutenga muda wa kutafakari malengo yangu kwa sababu kwangu siku hiyo ni shukrani na kujikumbusha hatua nilizopiga maishani.

Napendelea zaidi vyatu vyatambarari kwa sababu unifanya nijisikie huru na nikaye mda mrefu bila kuchoka Hainaizi za vyatu zinafaa kwa shuguli za kila siku kama kutembea kazi au safari fupi Hata hivyo kwa hafla maalumu napenda kufaa vyatu rasmi ili kuendana na tukio na kuonekana nadhifu zaidi.

Sherege ninayo ipenda zaidi ni arusi kwa sababu uleta pamoja familia na marafiki kusherekea upendo na umoja. Napenda kuona watu wakiwa na furaha, wakicheza mziki, wakivaa mavazi mazuri na kushiriki chakula pamoja. Pia sherehe za harusi unipa hisia ya matumaini na kunikumbusha umuhimu wa mshikamano na kusherekea hatua mpya za maisha.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio hasa nikiwa safarini au nikifanya kazi nyepesi nyumbani. Radio hunipa habari za wakati halisi, mziki ninaoupenda na vipindi vya mazungumzo vinavyo nisaidia kujifunza au kuburudika. Pia napenda redio kwa sababu huunganisha watu wengi kwa wakati mmoja na hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii.

Sera muhimu kwa kampuni ni ile ya kuhifadhi na kudhamini wafanyikazi wake. Sera kama hii inahakikisha kuwa wafanyikazi wanapata malipo sahihi, mazingira salama ya kazi, mafunzo na fursa ya kuendelea kielimu na kitaaluma. Hii si tu inafanya kazi iwe ya kuridhisha, bali pia uongeza tija na uaminifu wa fanyikazi, jambo ambalo linafaidi kampuni kwa kuongeza ubora kwa huduma au bidhaa.

Ninasafisha vifaa vyangu mara kwa mara, angalau mara chache kwa mwezi ili kuhakikisha vinabaki salama na vinafanya kazi vizuri. Kwa mfano, nasafisha simu yangu, kompyuta na programu muhimu kila wakati inapokuwa na safisho jipya. Hii usaidia pia kuepuka matatizo ya kiufundi na kuhakikisha nina teknolojia ya kisasa inayoniwezesha kufanya kazi au mawasiliano bila usumbufu.

Mafanikio nilio ya pata kazini ni pamoja na kukamilisha miradi mikubwa kwa wakati na kwa ubola nzuri Jambo ambalo liledhibitisha uwezo wangu wakupanga na kushirikiana na wenzangu Pia nimepata kutambuliwa na usimamizi kwa mawazo mapia na suluhisho nzuri zinazo saidia kamponi au wateja.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kujitenga kidogo na shuguli za kazi ili kuupa mwili na akili nafasi ya kutulia. Mara nyingi napenda kusikiliza mziki laini, kutazama kipindi kifupi au kuzungumza na watu wakaribu ili kupunguza mawazo. Wakati mwingine hufanya mazoezi mepesi au kutafakari kimyakimya. Jambo linalonisaidia kurejesha nguvu na kujiandaa kwa siku iliofuata. Inayofuwata.

Ninapenda muandishi wa vitabu vya kiswaili kama Ken walibora kwa sababu anaandika hadithi zinazogusa maisha halisi ya jamii na changamoto za kila siku. Pia napenda kazi za Ngugi wa Thiong'o. Hasa kwa uwezo wake wa kueleza historiya, tamaduni na maswala ya kijamii kwa lugha rahisi lakini yenye maana. Vitabu vyao huchangia kujenga sehemu na ufahamu wangu wa kistriya, maadili na maisha ya watu. Na mara nyingi hunitia motisha kufikiri kwa kina kuhusu jamii tunayoishi.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni juisi ya matunda. Asa tikitimaji au machungwa kwa sababu ni safi, kitamu na unitia nguvu mwilini. Pia napenda kinywaji hiki kwa sababu kina nisaidia kunyonyesha mwili wakati wajoto au baada ya shughuli nzito. Wakati mwingine napenda pia vinywaji baridi vya chai au soda. Lakini kwa ujumla napendelea vinywaji asilia vinavyo toa afya na unyonge mwilini.

Njia ninayotumia kupumzika ni kusikiliza mziki tulivu ambayo unanifanya nitulie mara moja. Pia mara nyingine ufanya mazoezi madogo ya kupumua kwa kina kama vile yoga au meditation ambayo usaidia kupunguza msongo wa akili. Nilijifunza njia hii nilipokuwa na msongo mkubwa kazini na nikagundua kuwa inafanya kazi vizuri sana. Kila napendelea kutumia takribani dakika kumi hadi kumi na tano kufanya mazoezi haya ya kupumzika. Baada kupumzika kwa njia hii nahisi utulivu na mwili wangu unapata nguvu mpya na akili yangu inakuwa wazi zaidi.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa maishani kwa kujenga maisha yenye utulivu, mafanikio na mchango chanya katika jamii Natamani kufikia malengo yangu ya kielimu na kikazi ili nijitegeme na pia kuwasaidia wengine kufikia ndoto zao Pia nina ndoto ya kusafiri na kujifunza tamaduni tofauti Jambo linalo nipanua mawazo na kunifanya nikue kibinafsi na kitaaluma.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu kwani hunipa ushauri na mwongozo muhimu maishani. Napenda kuzungumza nao kuhusu historia ya familia, maadili na changamoto mbali mbali. Jambo linalonifundisha kuwa na hekima na subira. Pia mara nyingi tunashiriki muda wa furaha kama kusherehekea sikukuu au hadhara za familia jambo linalonifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia.

Nashughulikia muda kazini kwa kupanga kazi zangu mapema na kuziweka kwa kipaumbele. Kila siku huunda orodha ya kazi muhimu na kuhakikisha ninalenga kumaliza kila jambo kwa wakati. Pia napanga mapumziko madogo ili kuepuka uchovu na kuongeza ufanisi. Kwa kutumia njia hii, ninahakikisha kazi zinakamilika kwa ubora huku nikiwa na udhibiti wa muda wangu.